Na kusema kweli siwezi kwa kuwa teknolojia imenisaidia kuweza kurekodi nyimbo zangu. Inaweza kunisaidia kwa kuwa kuwasiliana na mtu tusiyo karibu na yeye naweza kuwasiliana na mtu aliyo nchi nyingine nikiwa nchi yenye nilipo. Na pia naweza kutuma meseji na kushirikiana na kuweza kujuliana hali na mtu aliyo nchi ya mbali naam.

Kumbu kumbu ni lizo nazo za shule, ni tulikua tunaweza kuingia wakati wa games, wakati wa PE. Tulikua tunaweza kucheza, na pia tulikua tunaweza kushirikiana na kufurahi. Tutakapo ungana kama wanafunzi ama tunapoenda wakati kama likizo, tunaenda trip. Na pia tunaeza kuengeji na wanafunzi wengine Wozolo, wozolo, samblabia.

Kusema ukweli na shugulikia muda wangu kwa makini sana. Kwa kuwa muda ni saa, muda ni pesa, samahani. Muda is, kuna, kuna, kuna, kuna, kuna, kuna, kuna, inasemwa time is money kwa kingereza. Ndo maana naangalia na namakinika kwa saa kwa kila kazi nayofanya. Kwa kuwa najua umuhimu wa kazi na umuhimu wa muda napofanya kazi yangu. Aya, naamu.